Programu ninayotumia mara nyingi ni Whatsapp, Instagram na Youtube. Whatsapp hunisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na hata kazi. Instagram naitumia kwa burudani, kuona picha, video na kupata inspiration kutoka kwa watu tofauti. Youtube inanisaidia kujifunza vitu vipya kama masomo, ujuzi na pia kujiburudisha. Kwa ujumla, hizi programu zinanirahisishia mawasiliano na kujifunza na kupumzika.

Ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni awe na nidhamu, ajitume na awe tayari kujifunza, asiogope kuuliza maswali pale ambapo haelewi kwa sababu kujifunza ndiko kuna jenga, pia aheshimu watu wote kazini bila kujali vyeo na atunze muda wake. Awe mvumilivu kwa sababu mafanikio hayaji haraka lakini kwa juhudi na tabia njema atafika mbali.